Sera gani ya kampuni unayiona muhimu. Naam kwa mtazamo wa kijumla sera ni muimu zaidi ni kampuni. Ni sera ya maadili na uwajibikaji. Utapata kuna bado mambo ambayo ama umuimu waki wa kisera wa kampuni. Nikuwa inaweka viwango vya tabia. Kwa wafanyikazi na viongozi. Pia utapata inazuia rushwa ama unyanyasaji na ubaguzi. Kwenye kazi yambo Kwenye watu ambao wameweza kuajiriwa kwenye lile kampuni fulani inajenga bado imani katia kampuni na wafanyikazi na wateja pia. Hili kutsistiza kuwa ubunifu na ukweli na kuakisha kila mtu amepewa kulingana na ukweli. Yama ule tu kuwa na ili ukueli najenga imani ya matumaini ya wafanyikazi pia. Inalinda sifa ya kampuni, kisheria na jamii. Utapata kuna hiyo mambo ukifanyi hiyo sera ya kampuni ama madili uwajibikaji na hile sifa yake. Inauli usalama wake na kisheria ilu bada hivo itapata icho kisheria na yaki kampuni inaweza kuwa na uwakika kuwa kampuni hiko kwenye usalama na mambo yaki hiko kwenye usalama pia sera ya raslimari bado atu ajira ilikizo bado ni sera ambao inafakujibikiwa bado ya afya na usalama kazi hili kulinda bado maisha na ustawi wa wanadamu pia. Pia kuna ulinzi na watarifa. Ile ambayo ni asa kwa kampuni za teknoloji Utapata kuna ile usiri fulani ambayo ni wakampuni ambayo nafaa kutiliwa maana upate. Hakuna mambo mingi za kampuni ambazo zimeweza kuchukuliwa Atua ama zimeweza kuchafuliwa na mazigira yoyote.

Unapenda kutumia muda na familia yako. Vipi? Kulingana na kutumia jinsi ninavyotumia muda na familia yangu. Kama tunavyojua, familia ni jambo la muhimu sana. Ni vyema watu kuipenda na kupenda ambavyo familia huweza kukaa. Kukaa na kifamilia utapata kuna usawa wake ambapo unaweza kuwepo na familia inaimarisha upendo na mshikamano. Utapata ambapo mpo kwenye familia, kwenye kikundi chenyu kidogo cha familia. Mko na upendo, mko na mshikamano, mtu anapokuwa na shida. Mnamsaidia kwa jambo lolote ili aweze kusaidika. Mnamuoneshe ule upendo kama ni makosa ambayo ameweza kuyafanya. Mnamuoneshe upendo wa kutatua hilo kosa ambalo amelifanya. Bila pingamizi yoyote ama chuki, ama ugomvi yoyote. Pia unaweza pata inapunguza msongo wa mawazo ambapo kama mnaishi kwa upendo mshikamano. Mtapata mnajijenga kama jamii na hamna yale mafikra mengi ya akili. Hakuna mtu anajiua kwa sababu wana mafikra mingi mawazo. Shida mingi zinampiga huku nchini huku huku anapokuwa anaishi huku nchini na pia hujenga msaada wa kihisia pia na husaidia watoto na watu wazima kujisikia salama na kuthaminiwa. Pia utapata kuna mambo mengine ambayo tunaiishi ka kifamilia yetu. Utapata kuna wakati ambapo tunajumuika kwa mkutano fulani ili kujadili mambo muhimu ya familia. Na pia mambo ya kujiburudisha kama familia, mambo ya kukosoana kama familia. Na sana sana nikirejelea huu mkutano hukuwa muhimu kwa mambo ambayo tulifanya hapo awali ama hapo kitambokidogo. Na tunajaribu kuangalia na jinsi ambavyo tunavyoishi. Tunapata tunarekebishana. Na pia tunahudhuria mahali kwingi ili kuweza kujiburudisha kama familia. Kuona mengi kujielimisha. Na pia tunashikana kifamilia kwa kimshikano. Hapo ndipo hupata familia mingi ina upendo mwingi kwa wanafamilia wenzake ama kwenye familia yake utapata kila mtu atasikia kwenye amani, kwenye upendo ambapo tunapoishi pamoja, tunakula pamoja. Tunasheherekea pamoja, tunasafiri pamoja. Wakati ambapo kuna muda wa kuturuhusu. Ndipo tunavyofanya hiyo mambo yote kama kukuwa kwenye vikundi vidogo vya kuwasiliana kama familia. Kusaidiana kama familia, kuoneshana upendo kama familia, kukosoana kama familia. Hizo mambo zote ni za kifamilia ambapo tungependa sana kutumia muda wa familia yetu zaidi.

Unapenda kucheza mchezo gani. Naam kulingana mimi ninge penda sana zaidi kucheza mchezo wa kwenye simu yangu kuna baadhi ya michezo ambayo mimi ucheza sana sana na ipenda kucheza. Mchezo wa mpira ambao unaitwa Pes ama efootball kwa lugha ya kimombo. Huu ni mchezo ambao unakuwa na burudani na raha ambapo mnapocheza watu wa wili. Kwa zababu mna mnajibisana nani mshindi nani anaweza. Nani akona ujuzi tofauti tofauti wa kucheza mpira. Utapata ambapo hapo utoa burudani na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa sababu ina raha yake unapoicheza ufanya soka ifuraishe na hata inje ya uwanja pia. Utapata kunaongezeko ujuzi na uwafikiri bado ambavyo mchezaji mwenzako ana cheza. Utafanya maamuzi ya haraka. Na inakufanya utumie ujuzi wa haraka. Na kukuza kwa mkakati na mipango ya michezo ambapo rafiki yako asikushinde ama atumie ujuzi ambapo atakupita na enza aende aweze kwenda kukufunga hilo mbawa. Kwa sababu huu mchezo nimekwambia ni wakukuza. Uburani na furala. Na pia ujuzi wa kufikiri zaidi. Lazima tujue mushindi ama nani ana ujuzi mkubwa kuliko mwingine. Na pia unaimarisha mahusiano kuwezesha kucheza na marafiki ana kwa ana sana sana ana kwa ana kaa ni rafiki ako karibu na wewe unamuita mna cheza ana kwa ana kama hamuaminiani sana muna pata hapa mmefurahia mna jiburudisha na pia kama akombali munaeza jiunganisha pamoja. Sababu siku hizi kitano teknoloji imeongezeka sana. Utapata mnaeza tumiana kodi ambayo mnaeza ingia nayo kwenye mchezo wenu na kushindana apo mtandaoni. Pia uleta iyo ushindano ya kirafiki. Kuna bado kutoa fulsa ya kiuchumi iyo mashindano ya naweza kulete tunzo na kipato ambapo baadhi ya watu ufanya kama wachezaji wakulipwa unapata kikosi yako umeangukia wachezaji baadhi ya wachezaji ambao wanakusaidia zaidi kuinua kikosi yako ama unapo kuwa mshindi kuna kiwango ambacho utapandishwa kuna kuna ligi ambayo utaweza kupandishwa unapocheza hiyo mchezo wa efootball pale kwenye simu yako utapata kuna kuna kiwango cha chini cha, cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano, cha sita, cha saba, cha nane utapata hapo unapoanzia utaanzia uko uko chini kwa kiwango cha nane. Ukiendelea uko juu na vile ambavyo unavyoendelea mchezaji wako ndiposa utaendelea na kununuliwa kwenye kikosi yako. Na itaendelea kuinuka zaidi na kuzawadiwa ama kupata tuzo fulani la wachezaji wako.

Barua pepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea mia moja leo tuu. Je, niziseme zote? Nyingi ni matangazo tu. Sio muhimu, nitazifuta bila kusoma. Lakini kadha zinahitaji majibu ya haraka. Nitachuja kwanza, niangalie zipi ni muhimu. Zile kutoka kwa meneja, na muhimu zile kutoka kwa manager na wateja kwanza. Nitajibu mmoja kwa mmoja, zingine nitazimia kwa baadae. Ninahitaji mfumo bora wa kusimamia barua. Labda nitatengeneza folder, nipange kwa aina. Barua zilizo baki, ningeweza kutuma jibu mmoja kwa mmoja wote. Kazi hii inachukua muda mwingi sana. Nathani, saambili, kila siku ni kwa barua pepe tu.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

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo, nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko, ina miti mingi. Nitachukua maji, nisikauke, labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo wa mwili mzima nilijaribu kwenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu nitafanya hivi wiki nzima nitengeneze tabia nzuri.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

Jee, niendeshe gari au nichukwe. Basi, gari linatatizo kidogo la mafuta, lina kula sana. Basi ni raisi na nafuu. Lakini leo nina mzigo mingi, nathani gari ni bora. Nitakuenda dukani kununuwa vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu alie mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani ninaitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri. Ebu niandike orodha nisikosa au kitu chochote.

Wazo gani zuri una kwa siku ya leo ee niki nikizingatia jambo zuri ambalo ninalifanya leo naeza zungumzia mambo baadhi ya mambo ambayo ni mazuri ambao nitakayoyafanya siku ya leo la kwanza ni kusoma kurasa chache za vitabu unapata elimu unavyosoma vitabu mingi zaidi ndo maana vinakusaidia zaidi. Kupata ule ufafanuzi zaidi wa masomo na kupanua bado akili unakuza bado kielimu unajielimisha mambo mengi kwenye vitabu na kujifunza bado jinzi ya kuongea na kujiongea na kukuwa na ule kujiamini zaidi. Unapozungumuza baina ya watu ama mkutano. Pia nitajifunza ujuzi mpya kwa dakika kumi na tano. Utapata kila siku tunambiwa unafaa kujifunza mambo mapya kwa hivyo ningependa leo niangalie tu jambo jipya moja niliangalia ambalo sijawahi lifanya ili nifunze jambo ama linikuze ujuzi mpya ama niweze kulifahamu zaidi kwa hakati ambapo unaofaa nitafanya pia mazoezi mepesi. Kila jioni naenda kwenye kiwanja cha karibuni huku kwetu. Nafanya tizi, nafanya zoezi na marafiki zangu wa timu, tunajaribu kupunguza mawazo kwenye akili zetu tunajiburudisha, tunajichekesha. Na tunajielimisha zaidi kuhusu jinzi ambavyo sana sana kwenye mchezo wetu wa kandano. Utapata kila mtu akona ujuzi wake wa uchezaji wake. Utapata hapo tunafunzana mambo mengi ya jinzi ambavyo utakapocheza. Jinzi ambavyo unafaa ucheze. Jinzi ambavyo unafaa ufanye zoezi zaidi ili upate una uchofu wa haraka tunapoingia kwenye mchezo wetu. Pia kusaidia mtu bila kutarajia shukurani ni jambo lingine la muhimu na litifanya leo. Utapata mambo mingi huku ama wakati mwingi tunaposhiriki na marafiki zetu. Kuna tu wale marafiki wetu hawana chochote ama hawana uwezo wowote wa kufanya jambo fulani. Ilhali wewe upo hapo unaufahamu huo ujuzi ama unaelewa zaidi jinzi ya kufanya. Ndiposa hapo mtu kama mimi utapata nitaweza kusaidia mahali ambapo naweza. Bila kugaramia shukurani yoyote ama matumizi yoyote ya kipesa ya kifedha ya kulipwa kwa hivyo ningepende sana kupendelea. Haya mambo tu kidogo ya kufanya leo na kuutimiza lengo langu kuu la siku ya leo.

Unasasisha vifaa vyako mara ngapi naam tukiangazia kwenye maana yake ya kusasisha ni ni programu kompyuta ya kuweka toleo jipya lililo na maboresho au marekebisho ya makosa. Kusasisha taarifa ni kupata au kuongeza taarifa mpya ili iwe sahihi na hivi majuzi. Kusashisha maisha ya mti au mtindo kubadilisha kitu ili kiendane na wakati au hali mpya. Tukizingatia mara ninazosasisha vifaa vyangu. Ni kufanya mara kwa mara lakini si kwa ratiba ninayoijua ili kuboresha na kuelewa usahihi na usalama zaidi. Naweza kuhifadhi taarifa mpya kutoka kwa mazungumzo bila ruhusa. Na maarifa yangu ya kikomo ni cha muda isipokuwa ni kutumia utafutaji wa mtandaoni pale inapohitajika utapata ninasasishwa na kutengeneza mambo yangu ya vifaa mara kadhaa na kwa mara mara kwa mara ninapotumia kompyuta yangu kufanya usasishaji wa vifaa vyangu.

Unapenda chai au kahawa. Mimi kibinafsi napenda sana sana chai kwa sababu chai ina umuimu wake kwenye afya ama mwiri wa binadamu. Ina kielelezo cha burudani na kupumzika. Chai utoa hali ya utulivu. Inayosaidia kupumzika baada ya kazi au ziada uko shuleni. Ninakunywa chai. Unatuliza mawazo. Unakuwa na utulivu. Na pia ni kinywaji cha kawaida cha kuanza siku kwa furaha. Unapokunywa chai asubuhi ama unapoanza siku kwa kunywa chai utapata hiyo siku umeshinda na furaha mingi. Kwa sababu imekuongezea nguvu fulani kwenye mwili. Imekupunguzia mawazo. Imekusaidia kwa njia mingi kadhaa za kukufanya ukuwe na furaha mingi kwa siku hiyo ya leo. Pia uongeza umakini na nguvu za akili. Chai yenye kafeni usaidia kuamuka na kuzingatia kazi. Kuimarisha kumbukumbu na umakinifu kwa muda mfupi na kisha kuwa ambapo unafanya vitu zako. Akili yako imefunguka vizuri na unaeza kufanya mambo kwa fikra. Na mambo yasiyokuwa mambo ya kidogo dogo hivi ama ya mambo mabaya hivi unafanya kazi ambayo ni ya kuzingatia mambo mingi zaidi, kuwa mbunifu, kuwa mmakinifu, bado inasaidia zaidi unapukunywa chai. Pia inasaidia kijamii na kitamaduni ile kutoa fursa ya kushirikiana na wageni au familia. Napata ambapo mnakunywa chai, chai ina ushirikiano, ina mshikamano kwa familia. Utapata kama ni asubui na watu wanakunywa chai utapata kuwa wapo kwenye ukaribu. Kwa kila mtu wameshirikiana, wamekaa kikundi, wanakunywa chai, wanaongea tamaduni. Wanainuana kijamii, wageni, wanazungumuza kati ya wageni na wenye familia. Utapata pia kulingana na katikati ya tamaduni nyingi kukunywa chai ni sehemu ya kusherehekea na kuonyeshe eshima kuwa jambo fulani lilikuwa linafanyika na bado sisi tunaendelea na kulifanya. Kwa hivo linaonesha kitamaduni fulani katika sehemu mbali mbali. Pia kiafya kwa kiasi kinachofaa chai yenye mimea ya kijani inaweza kuwa na vitu baina ya madawa, baadhi ya madawa ama vitu zinazochangia vitu kusaidia mwili kupambana na uchafuzi wa aseli. Kuongeza pia mambo mingi kusaidia mmemegenyo wa chakula pia. Utapata chai pale. Chai ni kitu ambacho kinasaidia mbalimbali zaidi. Kwenye kijamii zaidi unapoona kihafya bado kwenye mwili wako.

Ungependa kuona maendeleo gani katika jamii? Naam, kama ningechagua, kwa mtazamu wa kuona jamii ikikua bora, ningependa zaidi kuona maendeleo katika nyanja mbali mbali kama vile elimu bora na inayopatikana kwa wote. Kila mtoto ama kila mtu, mzima, awe fursa ya kujifunza ama kupata elimu kuhusiana na mambo fulani fulani na kupata elimu zaidi ili, ya kuboresha maisha yake. Kupunguza ukosili, inasaidia zaidi kupunguza ukosefu wa elimu na kuongeza uwezo wa kiakili na kiteknolojia. Pate kila ambapo tunapoishi kila mtu anapata elimu yake, teknolojia inalendelea na kuwa juu. Bado, teknolojia inapokua juu inasaidia bado kijamii. Kukimu maitaji yetu ya kiuchumi bado. Utapata ambapo inaongeza katika njia ingine ya afya ya ubora na upatikanaji, wa uduma pata maendeleo ya kiuduma inapokuwa, kila mtu awe na uduma za afya za msingi bila kizuizi. Chagarama upate kuna hiyo maendeleo fulani tungependa kuona katika jamii. Watu wanapata uduma ya bure, ama sio garama zaidi. Angalau wanapata lile fursa za kutoa pesa fulani ama kiwango fulani chagarama ambao wanaezagaramia. Pata watu wengi hawawezi kuenda hospitali kwa sababu wa hospitali mingi zina garama mingi na hawana huo uwezo. Kwa hivyo tungependa sana kupendelea kuona, kwenye uduma watu wanapokea uduma yao kwa garama ya chini ama kwa garama ambayo watu wanaenza ipata. Pia haki na usawa kijamii. Kila mtu awe na fursa sawa bila ubaguzi wa rangia ama dini jinsi ama hali ya kiuchumi. Jamii, yenye haki uwajibika na uwa na amani na yenye utulivu na inasaidiana sana kwa kuinua jamii. Bado uchumi, imara na fulsa za ajira, kila mtu awe na uwezekano wa kupata kipato cha kutosha. Kuongeza ufumbuzi na biashara dogo zinazo saidia jamii upate. Kuna hiyo maendeleo ya kupeana vijana wadogo, wapate kazi, wasiokuwa na kazi bia wao waweze kupata kazi ya kufanya. Hili pia, waweze kujikimu kwenye maisha yao. Pia, ukozaji wa mazingira. Kuifadhi mazingira miti, mito na wanyama. Ni kitu cha muhimu zaidi. Ambapo, na jua vyema mazingira safi ulete hewa safi na afya pia kwenye mazingira safi ukua mzuri sana. Pia, kukuza uwekaji wa teknolojia safi na kupunguza uchafuzi wa mazingira ni kueka, taka maali ambapo taka roli zinabeba hizo mataka taka ama, kuna maali ambapo taka zinaenza kutupwa ili, kuimarishi usafi kwenye mazingira.

Unafanya nini wakati wa wasiwasi naam, kuna njia ama njia tofauti tofauti za kusaidia mtu anapokuwa na wasiwasi. Na ninge pendea sana kukuambia kuna mbinu zaidi unafaa kuzifuata unapokuwa na wasiwasi cha kwanza ni kusikiliza kwa makini, ukue na ule hile nafasi fulani ya kueleza hisia zako kama hisia zangu bila kukataliwa usilalamike na kujaribu kutoa ufafanuzi mara moja. Wakati mwingine mtu anahitaji kulizwa na kusikilizwa bado unapokuwa na wasiwasi ili usichanganye mawasiliano yako kitu ingine ni kutumia maneno ya utulivu, ni sawa kuhisi hivyo, niko hapa nawe, vitu kama hizo tu za kujipea ile morale nakaa na marafiki ambao wananipea maneno ya utulivu, wananiambia ni sawa kuhisi hivyo, niko na niko na wewe, pole sana, tuko hapa juu yako. Ingine pia ni himiza kupumua kwa kina ninapokuwa na wasiwasi ni poa mazoezi ya kupumua kwa utulivu kupumua ndani na kwa sekunde nne. Kushikilia kwa dakika nne na kutoa pumzi kwa dakika sita hii inasaidia kuondoa msongo wa kimwili. Na bado kimsaada wa kisaikolojia kidogo msaada mdogo wa kutembea kidogo kukunywa maji. Kubadilisha mazingira inaweza kunisaidia zaidi. Bado msaada wa kitaalamu ikiwa wasiwasi ni mkubwa umefika kwenye kunilemeza kimaisha ya kila siku kisaikolojia. Ni poa kuangalia ushauri na kupokea napokea ushauri baadhi ya watu ambao wanaweza nishauri vyema. Kuepukana na wasiwasi ama jambo ambalo linaweza nitia kwenye wasiwasi. Na kunisaidia kunitoa wasiwasi kwenye kwenye akili zangu kwenye mwili wangu na nipate utulivu na amani kwenye mwili wangu na akili zangu na roho yangu.

Lugha gani ungependa kujifunza? Naam, ningependa zaidi kujifunza lugha ama lugha ya kifaransa. Lugha ambao ni kubwa kati ya nyanja mbalimbali, ya kielimu, kijamii, kibiashara, na pia kitamaduni. Na hapa kuna baadhi ya sababu ambazo niliona ama ningependa zaidi kujifunza ili lugha la kifaransa. La kwanza ni lugha ya kitaifa kifaransa ni moja wa lugha rasmi ya umoja na mataifa. Umoja wa ulaya na mashirika mengini ya kimataifa. Inazungumzwa wakati katika nchi zaidi ya ishirini na tisa huko ama thelathini duniani hasa Afrika, ulaya na karibiani. Ni pia ni fursa za kielimu na kitaaluma. Kitaaluma kufahamu wa kifaransa hufungua fursa za masomo utafiti sana sana kwenye scholarship pia kuongeza uwezo wa kushirikiana na wataalamu wa kimataifa. Pia kupata fursa za kazi na biashara. Utapata ambapo lugha ya kifaransa ni muhimu katika biashara utalii mshiriki ya kimataifa ambapo umepata kazi kwenye kwenye utalii fulani na umeweza kuzuru nchi ya kifaransa ama mahali ambapo kuna kunakuja watu wa kutoka kifaransa unapata pia pale mnazungumza kwa umoja mnaelewana kimazungumzo pia kwenye utamaduni wa burudani kifaransa ni lugha ya sanaa fasihi muziki na sinema ya mtindo kufahamu kifaransa husaidia kuelewa fasihi za tamaduni na ufaransa za nchi za kifaransa pia ili kuburudika kuongea lugha yenyewe ya kifaransa unaburudika tu inafurahisha kuelewa lugha lingine la kuongea pia kuongeza ujuzi wa lugha nyingine kwa mfano mzuri wa sarufi msamiati unawasaidia kujifunza lugha nyinginezo za kifaransa za kireno wa kihispania zinakukuza pia kuongeza ujuzi zaidi wa kuongea lugha zingine pia.

Jioni hii nitaona nini? Kuna filamu mpya kwenye runinga? Au niskize mziki tu? Labda niangalie matangazo ya mchezo? Kuna mchezo wa mpira kesho. Napenda kuona timu yangu ikicheza. Watoto wangetaka kuona hadithi za katuni. Wanafurahia sana. Tunaweza kuangalia pamoja alafu watoto walale. Baadaye nitakuwa na muda wangu. Niangalie filamu yangu. Nina filamu kadhaa sijasoma bado. Nadhani usiku huu tutafurahia burudani nyumbani. Ni vizuri kulala mapema pia, kesho ni siku ya kazi.

Kumbu kumbu gani zuri unakutoka utotoni? Kuna kumbu kumbu za utotoni ni matukio au tuseme isia za uzoefu tuliopewa ama tuliopitia katika maisha yetu uko miaka ya awali. Kuna kumbu kumbu baadhi ya ambazo ni za kifamilia kusherekea pamoja siku ya guzaliwa. Kwenye likizo na likizo za kifamilia ulipata ambapo kumbu kumbu hizo ni za kutoka utotoni. Zilikuwa zinatufunza mambo mengi kwanza sana sana kama kusherekea baadhi ya kuzaliwa kwetu kama familia. Una pata kila mtu ambapo anasherekea kuzaliwa kwake. Tunajumuika kwa pamoja, tunakata keki na hee. Tunajifuraisha, tunaburudika na hee. Tunamuimbia nyimbo za kuzaliwa. Pia kutoa isia za usalama na urithisho wa kijami. Kuna kumbukumbu zingine za kitambo ambazo zilkuwa zuri za ututoni ni pale ambapo shuleni, marafiki, ukona marafiki pale shuleni. Darasani, lawali, michezo ya kijami. Hii likua inasaidia kujenga ujuzi wa kijamii na maandili ya kushirikiana. Unapata pale shureni mnazungumuza na watoto. Wanafunzi baadhi ya wanafunzi kutoka mila ama desturi za mila ama dini tofauti. Na kueza kujumuika kwa pamoja. Tunasaidiana kwa jambo lolote. Kuzungumuza kwa luga tofauti. Kufunzana mambo tofauti tofauti. Na bado kumbukumbu za kimafunzo pale yambapo kumbukumbu za shule ya awali masomo ya musingi bado ya mafunzo ya nyumbani ilikuwa inasaidia katika kukuza akili zetu na kuunda misingi ya mandini na elimu. Izo ni bahadhi ya kumbukumbu ambazo ilikuwa nzuri zetu za kutoka utotoni ambapo tuliweza kufunzwa mambo mingi, tulianza kufunzwa mafunzo kutoka utotoni. Pale ambapo nakumbuka viema tulipokuwa tunafunza uko utotoni kwetu. Tulikuwa tunachora adichini, unasaidiwa na mwalimu. Pale ambapo kulikuwa kiwanjani ama darasani pale nyuma. Unapewa kitabu chako, unachora bahadhi ya vitu ambavyo ungevipenda sana. Hili likuwa latufunza mambo mingi za kukua na ubunifu zaidi. Kupanua akilizetu ama kufungua akilizetu tukiwa bado tuwachanga. Na bado zilitusaidia sana kielimu, ndiposa tukayepuka na tukakuwa na mambo bahadhi ya kujisaidia na kukuza kuelewa na kuinua bado kwenye jami.

Jinsi ya kushughilikia muda kazini. Kuna mpangilio ambapo utapata kuna mpangilio kazi zako ambapo unaorodha ya kazi siku au wiki ambayo utafanya kazi zako. Hii inakuwezesha kufanya kazi kwa haraka haraka na kwa pamoja. Kuweka bado malengo yanaweza kupimika. Unakuwa na matumaini ya kwa ambayo au malengo ambayo unataka kutimiza ulipo kwenye kazi na kuwaweka motisha ili kuwezesha umeweka mpangilio na umeweza kufikia. Bado kuna kutumia mbinu za masaa kugawa siku yako kwenye vipindi maalumu mfano kuanzia saa tatu mpaka saa tano kazi kubwa za kimaendeleo kutoka saa tano mpaka saa tano na nusu kuna mapumziko mafupi kutoka saa tano na nusu mpaka saa saba kuna barua pepe ya mikutano. Bado kuna kuepuka usumbufu kuzima arifa za simu au programu zisizo muhimu, kutumia nafasi za kazi yenye umakini, kuweka bado muda maalumu wa kuangalia barua pepe badala ya kuangalia mara kwa mara, bado kuna kutumia kanuni kufanya kazi kwa dakika bila kusimama kisha kupumzika dakika kidogo, baada ya kipindi unapumzika. Hii inaongeza umakini na kupunguza uchovu wa akili. Bado kuna kutafakari na kukagua kila siku, mwisho wa siku. Angalia kilichofanyika nini kiliendelea vizuri. Naangalia kinachoweza kuboresha kesho yake.

Jukumu gani unalolipenda zaidi kazini? Naam, jukumu nalolipenda zaidi kazini kufanya kazi zangu kwa ufanisi na kushirikiana na wezangu ili kufikia malengo ya pamoja. Napenda jukumu ninalonipa nafasi ya kutumia ujuzi wangu, kujifunza mambo mapia na kuchangia maendeleo ya taasisi kwani unipa motisha na kuridhika katika kazi yangu na ufanyi kibinafsi na kuendelea na kufanya kazi ilo kwa moyo wangu na kujitolea kabisa.

Unapenda kununua nini zaidi napenda zaidi kununua vitu muhimu vinavyorahisisha maisha yangu ya kila siku. Kama chakula, mavazi na mahitaji ya nyumbani napenda sana kununuaa sana sana mavazi ya mbayo yako kwa kwenye mchango mzuri mbayo ni mavazi mbayo mzazi pia anayakubali mavazi safi na mavazi yenye tabia nzuri ili kuhakikisha kuwa nimeweza kung'ara na mazingira nimeweza kuyaweka kwenye usafi. Pia hupenda kununua vitu vinavyo ongeza ubora wa maisha yangu na kuniletea furaha zaidi kulingana mahitaji ya kipaumbele changu.

Niambie kuhusu shughuli zako za siku za mvua. Siku zangu mfua hua napenda kutumia muda wangu kwa utulivu nikiwa ndani ya nyumba, mara nyingi usoma vitabu au magazeti ili kuongeza maarifa yangu ya kujiburudisha. Pia upenda kuangalia filamu na vipindi vya televisheni vinavyonifuraisha na kufanya nipumzike. Wakati mwingine usikiliza mziki laki laini unapo unaoendana na hali ya mvua na nikitafakari mambo mbalimbali ya maisha. Siku ya mvua pia hunipa nafasi ya kupanga ratiba zangu kuandika malengo yangu au na kufanya bado usafi kwenye nyumba endapo ni na muda wa ziada kupika chakula ninachokipenda na kufuraia nikiwa na familia yangu.

Unaenda maktabani mara ngapi? Ninaenda maktabani mara chache lakini kwa mpangilio kulingana na mahitaji yangu ya masomo au kazi. Mara nyingi huenda pale ninapohitaji utulivu wa kusoma wa kufanya utafiti na kuandaa kazi muhimu. Kwa kawaida ninaweza kuenda maktabani mara moja au mara mbili kwa wiki. Hasa wakati ninaratiba nzito au napojiandaa kwa mtihani wangu au majukumu maalum. Maktaba pia hunipa mazingira mazuri ya kujifunza bila usumbufu, jambo linalonisaidia kuzingatia zaidi. Pia upenda kutumia raslimali, zilizoopo maktabani kama vitabu, majarida na kompyuta kwa ajili ya kuongeza maarifa yangu. Na kwa ujumla wa kwenda maktabani hunisaidia kuboresha pia nithamu yangu ya kimasomo, kuongeza, kuelewa na kunifanikisha malengo yangu ya kielimu na kitaaluma.

Ningependa kutembelea mji gani duniani? Ningependa kutembelea mji wa Paris nchini ufaransa kwa sababu ya uzuri wake, historia na utamaduni wake kitajiri. Paris inajulikana kwa majengo ya kistoria kama mnara wa Eiffel, makumbusho maarufu kwa leovre na barabara zake zenye mvuto wa kipekee. Ningependa kuchivunza saidi kuhusu sanaa mitindo na maisha ya mji huo kutembelea Paris kungepanua maarifa yangu ya dunia, kunipa uzoefu mpya na kunipa kumbukumbu za kipeke. Tafari hiyo pia ingenipa nafasi ya kupumzika kujifunza tamaduni na tofauti na kujiona sehemu ya ulimwengu mpana zaidi unaoleta watu pamoja licha ya tofauti zao.

Je, unapenda kusafiri na ramani au GPS? Ningependa kusafiri kwa kutumia GPS kwani ni rahisi. Haraka na sahihi zaidi kuliko ramani ya karatasi. GPS hunisaidia kufahamu njia sahihi kwa wakati halisi. Kuepuka kupotea na kubadilisha njia moja kwa moja. Endapo kutakuwa na msongomano wa vikwazo barabarani. Pia hunipa uhakika mkubwa ninapo safiri katika maeneo mapya ambao sijawai kutembelea. Hivyo kunipunguzia wasiwasi wa kufanya nisafiri kwa urahisi. Ingawa pia ramani bado ni muhimu kama njia badala endapo teknolojia GPS itashindwa. GPS inatoa faida kubwa zaidi kwa kasi na urahisi. Kwa jumla, GPS hunifanya safari yangu kuwa ya kufurahisha, salama na yenye mpangilio mzuri. Huku nikijisikia huru na kuaminika katika kupiga safari yoyote.

Unapendelea suruali au siketi. Cha muimu zaidi napendelea suruari zaidi kwa sababu nirahisi kuvaa inafaa kwa hali mbali mbali na inatoa huru mkubwa wa kusongea. Suruari pia ni chaguo bora kwa kazi za kila siku mchezo au safari pia kwani utoa faraja na usalama bila kizuizi ingawa iketi inaweza kuonekana na mtindo wa maridadi mara nyingi si raisi kwa shugli za haraka au za kimwili. Surari pia inafaa kwa ahali ya hewa tofauti iwe ni joto hau baridi na inaweza kupambwa kwa mtindo tofauti ilikuendana na hafla mbali mbali. Kwa jumla surari unipa uraisi na faraja na uhuru pia jambo na linalofanya niwe na uwakika kwa kuwa wakuvaa bila wasiwasi katika maisha yangu ya kila siku.

Niambie kuhusu kitabu unachokipenda zaidi. Naam kitabu ninachokipenda zaidi ni kile kinachohusu hadithi za kusisimua na zenye mafunzo ya kimaisha. Ninapenda sababu ya kwanza ni jinsi kilivyo niingiza ndani ya dunia ya wahusika. Nikahisi hisia zao changamoto na mafanikio yao. Kitabu hicho pia kinanifundisha maswara muhimu kama urafiki, ujasiri na umuhimu wa kufanya maamuzi sahihi. Ninafurahia jinsi mwandishi anavyotumia maneno kwa ubunifu, kueleza tukio kwa undani na kuvutia msomaji kusoma zaidi. Kila wakati ninaposoma kitabu hiki ninapata faraja motisha na maarifa mapya. Pia kinaniamsha kufikiria tofauti kujitathmini na kuiga tabia njema. Kitabu hiki si tu burudani bali ni chombo cha kujenga akili na tabia yangu kwa njia chanya.

Unafanya nini wakati unahitaji msaada kazini? Naam, wakati napohitaji msaada kazini kwanza na chambua tatizo kwa umaakini ili kuelewa ni wapi napaswa kupata msaada. Kisha hunigumza, huzungumza na wezangu au kiongozi wa timu ili kueleza changamoto yangu kwa uwazi na kwa heshima pia. Ili kupata mwongozo au suluhisho kutoka kwao nikiwa tayari kusikiliza na kujifunza mara nyingine. Kupata msaada kwa kutumia raslimari, zilizopo, kama vitabu, mtandao, au mafunzo ya kazi pia. Ninaamini kuwa kuuliza msaada si dalili ya udhaifu bali ni njia ya kujifunza na kuboresha ufanisi kazini. Kwa kufanya hivyo, si tu ninatatua tatizo lango, bali pia ninachangia mazigira ya kazi penye mshikamano na ushirikiano.

Unasherekea mwaka mpya vipi? Mimi husherekea mwaka mpya kwa njia ya kipeke na yenye furaha. Kwanza hupanga muda wa familia na marafiki kuungana pamoja, tukila chakula kizuri na kushirikiana hadhiti za mwaka uliopita. Pia hueanda kuanda malengo mapya au azimio la mwaka mpya nikiweka mpango wa kuboresha maisha yangu ya kielimu, kibinafsi na kijamii. Wakati mwingine upenda kushiriki kwenye sheree dogo za kijamii na kushereekea na jirani au kuangalia sheree za uma za kama matangazo na shuo mwaka mpia. Muda wa kuesabu dakika za mwisho wa mwaka unipa isia na furaa matumaini na pia motisha mpia waku anza mwaka kwa nguvu na hari mpia. Huku nikijatearisha kwa changamoto na furza za mwaka ujao.

Ni rangi gani unayoipenda zaidi na unayiona wapi? Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya blue kwa sababu ni inanipa utulivu na amani na ambapo tunavyojua rangi ya blue, rangi ambao inaonyesha inaonesha mfano wa mwanaume. Mara nyingi huiona kwenye anga wakati wamchana au jioni kwenye bahari na wakati mwingine kwenye mavazi na mambo ya nyumba yangu Bulu pia hunikumbusha asili ya maji na anga na hunifanya nijisikie utulivu na kutochoka pia. Pia hupenda rangi hii kwa sababu inafaa kwa mazingira mbali mbali na inaweza kuchanganyika vizuri rangi nyinginezo.

Jee unapenda kula popcorni? Mimi napenda sana kula popcorni kwa sababu ni vitamu funwa. Adisi raisi na vinavyoniletea furaha. Inapenda arufu yake inapatoka jikonyo au kwenye kisinema na sauti ya punje kupasuka kunipa amasa. Popcorni hufaa nyakati nyengine nikitazama filamu, nikisoma nikikaa na marafiki. Napendelea ladha ya chumvi kidogo lakini wakati mwingine nachagua tamu au ililochanganya na siagi. Pia napenda kwamba ni nafuu na inaweza kuandaliwa haraka nyumbani.

Unapendelea kusoma au kuandika. Ninapendelea kuandika kwa sababu kunanipa nafasi ya kueleza mawazo yangu kwa uhuru na kwa ubunifu. Kuandika unisaidia pia kwenye kupanga fikra na kushiriki maarifa na kuwasiliana kwa njia ilio wazi. Ata hivyo kusoma pia ni muhimu sana kwangu kwa sababu unipa maarifa mapya maarifa mapya muskumo na mitanzamo tofauti. Kwa kifupi, napenda vyote viwili lakini kuandika ndiko kunakonipa furaha zaidi kwa sababu ni njia ya kuunda na kutoa kile kilicho ndani yangu.

Niambie kuhusu kinywaji unachokipenda zaidi. Mimi napenda sana kinywaji cha chai ya maziwa. Kinywaji hiki hunipa faraja ya nguvu hasaa ya asubuhi au jioni baridi. Napenda harufu ya majani ya chai ya napochemushwaa pamoja na latha ya laini ya maziwa ya sukari kidogo. Chai hunisidia kuanza siku nikiwa nimendi mtulivu na mwenye umakini. Na pia hunipa muda wa kutafakari hunikumbusha nyumbani na mila mzuri. Wakati mwingine huongeza tangawizi ili kuongeza latha na manufaa ya kiafya. Kwa jumla chai ya maziwa ni kinywaji nachokipenda kwa sababu ni rahisi cha joto na hunifanya nijisikie salama na mwenye furaha kila ninapokunywa. Hii hunipa utulivu wa moyo na kunifanya nipende maisha zaidi kila siku kwa dhati.

Mafunzo gani ya kazi yamekusaidia zaidi. Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni mafunzo ya mawasiliano ujuzi wa vitendo kazini. Mafunzo haya yali nisaidia kujifunza jinsi ya kuwasiliana vizuri na wenzangu, kusikiliza maoni ya wengine na kueleza mawazo yangu kwa ujasiri na heshima pia. Pia nilijifunza kupanga muda, kufanya kazi kwa timu na kutatua matatizo kwa njia ya kitaaluma. Zaidi ya hayo nilijiweza kujifunza mafunzo ya kutumia teknolojia na zana za kisasa ziliotengeneza ufanisi wangu wa kazini. Kupitia mafunzo ya niliweza kuboresha utendaji wangu, kuongeza kujiamini na kujifunza jinsi ya kukabiliana na changamoto za kazi kwa busara. Mafunzo haya yamenisaidia sana katika maendeleo yangu ya kazi na binafsi.

Je, unapenda kuzungumuza kuhusu siasa? E, ninaweza kuzungumuza kuhusu siasa, lakini kwanjia ya kiadhimu, ya kieshima bado na yenye lengo la kuto kuelewa. Napenda kusaidia kueleza dhana za kisiasa, mifumo ya utawala, sera na athari zake kwa jamii. Ata hivyo uwa makini kuepuka upendelewa wa mabishano makali kwa sababu siasa ni maada nyeti ya watu wengi. Lengo langu ni kusaidia watu kuelewa tarifa, kufikiri kwa kina na kufanya maamuzi yenye ufahamu. Si kushawishi na kugombanisha kuhai. Kwa hiyo kama mazugumzo ni ya kujifuza na kubadlisha mawazo ya heshima niko tayari kwenye kushiriki kwenye jambo hili.

Unapenda kuenda sinema mara ngapi? Mimi napenda kuwanda sinema mara chache. Asa pale napokuwa na filamu nayo ipenda sana. Kwa kawida uenda mara moja au mara mbili kwa mwezi. Sikila wakati kwa sababu uchukulia sinema kwa tukio maalumla kujiburudisha. Ninapenda mazigira yenye sinema kwa sababu ni tulivu zi. Giza na ya nasauti nzuri na wafanya filamu ionekane na kuvutia. Mara nyingi huenda na marafiki au familia ili kufraia pamoja na kushiriki maoni baada ya filimu filamu pia upenda kula popcorn wakati wa kuangalia filamu kwangu kuenda ya sinema unisaidia kupumzika kusahauma wazo ya kila siku na kufurahia muda wangu wa kupumzika kwa furaha na utulivu mkubwa unipa kumbu kumbuzuri na kunifanya kunijisikie mwenye furaha zaidi.

Unaenda mahali pa ibada mara ngapi. Naam ninaenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki hasa siku ya ibada rasmi huwa ni muda muhimu kwangu wa kutafakari kuomba na kujikumbusha maadili mema. Wakati mwingine naweza kwenda mara zaidi kulingana na ratiba na au shughuli maalum kama mikutano au sherehe ya kidini. Kwangu kwenda mahali pa ibada hunipa amani ya moyo kunisaidia kuwa na mwelekeo mzuri wa maisha na kuniongeza imani na matumaini. Ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kiroho.

Mafanikio gani umeyapata kazini? Mafanikio makuu niliyopewa kazini kupanua ujuzi wangu, kuboresha utendaji na kupata kutambuliwa kwa kazi nzuri. Kwa mfano nilifanikiwa kumaliza miradi wangu wakati, nikaonyesha ufanisi na ubunifu katika kutatua matatizo. Jambo lilopendelewa na wasimamizi wangu, pia mafunzo ya uzoefu niliyopewa kazini, imenisaidia kujifunza mbinu mpya, kutumia teknolojia ya kwa ufanisi na kuimarisha mawasiliano na wenzangu na kuonesha bidii kwenye mshikamano nilipata sifa ya mara nyingi heshima na kuongoza au kushiriki kwenye miradi muhimu. Mafanikio haya yamenifanya nijisikie kuwa na thamani kazini kunipa motisha zaidi na kufanya kazi kwa bidii na kunisaidia katika maendeleo yangu ya kitaalamu ya kitaalamu ya binafsi.

Mwezi gani wa mwaka unaupenda zaidi? Mwezi ninaopenda zaidi ni disemba kwa sababu ni mwezi wa furaha mapumziko na sherehe kwa kawaida disemba huniletea hisia za matumaini upendo na ushikamano wa familia na marafiki huo ni wakati wa kusherehekea mafanikio ya mwaka kupanga malengo mapya na kupumzika baada ya shughuli pia nyingi. Pia hufurahia shughuli za ndani nje. Mwezi huo ni ukumbusha kumbukumbu nzuri za sherehe na matukio ya furaha. Jambo linalonifanya nisikie mtulivu na mwenye furaha kwa kifupi disemba ni mwezi wa furaha. Una utulivu na matumaini mapya.

Unapenda kupika ndio, napenda kupika hunipa furaha na kunisaidia kujifunza ubunifu jikoni. Napenda kujaribu mapishi mapya na kuboresha ladha kulingana na ninachokipenda. Pia kupika hunifanya nijisikie huru na mwenye kujitegemea hasa ninapoandalia familia au marafiki chakula. Zaidi ya hilo kupika hunipa nafasi ya kupumzika na kusahau mawazo ya kila siku. Kwa jumla kunipa kupika ni shughuli nayoipenda. Kwa sababu inaniletea furaha utulivu na kuridhika.

Rangi yako ya kupendezwa ni ipi. Rangi inayopendeza zaidi ni blue kwa sababu hunipa hisia za utulivu amani na mtazamo wa kina. Blue ni wakilisha anga ya bahari na kunisaidia kufikiri na utulivu wa akili. Pia rangi hiyo hunipa hamasa ya kuzingatia ubunifu huku ikinifanya nijisikie tulivu ata wakati wa changamoto. Zaidi hayo, blue ni rangi nzuri naweza kuendana na mambo mengi. Na mara nyingi hunikumbusha kumbukumbu nzuri na nafasi zenye utulivu. Kwa kifupi blue ni rangi inayonipendelea kwa sababu inatoa furaha utulivu na mtazamo mzuri wa maisha.

Nini kinachokupa motisha kazini. Kinachonipa motisha kazini ni kujiona na kazi yangu ina thamani na matokeo chanya. Ninapopata mafanikio madogo au kushuhudia kazi yangu. Ikisaidia wengine inaniamsha na kunifanya niwe na shauku ya kufanya zaidi. Pia kutambuliwa na wasimamizi na au wezangu wananipa motisha kubwa kwani kunathibitisha jitahada zangu za kunipa hamasa ya kuendelea. Malengo wazi changamoto za kujifunza kitu kipya na mazingira mazuri ya kazi pia hunipa nguvu ya kwendelea kwa pamoja. Motisha yangu inaonekana na mchanganyiko wa kuona matokeo kuthaminiwa kujifunza na kukua kitaalamu. Jambo linalonifanya nifanya nifanye kazi kwa bidii na furaha kila siku.

Niambie kuhusu jinzi unavyo tumia simu yako. Nina tumia simu yangu kushugulikia shuguli mbali mbali za kila siku. Kwanza huitumia kwasiliya na familia na marafiki na wezangu kupitia simu. Ujumbe mfupio na mtandao wa kijami. Pia hutumia kupata taarifa kusoma habari na kujifunza mambo mapia mtandaoni. Simu hunisaidia kupanga ratiba kupitia kalenda na kumbusho. Mara nyingi hui tumia kujiburudisha kwakusikiliza muziki kwangalia video na kupinga picha. Pia hutumika kwa kazi kama kutumabarua pepe na ukutumia program za kazi. Hata hivyo ujitahidi kuthibiti matumizi ili isini athiri muda wangu wa kazi. Mapumziko au mausiano ya ana kwa ana.

Je, unapenda kulima bustani. Ndiyo napenda kulima bustani. Kulima unipa utulivu wa moyo kunifanya nijiskie karibu na mazingira ya halisi. Ya asili, napenda kupanda maua ya mboga kwa sababu unipa furaha kuona vitu vikikua kutokana na juhudi zangu. Bustani unifundisha uvumilifu, uwajibikaji na kuthamini, mamchakato, wa polepole, wa ukuwaji. Pia unipa na fasi ya kufanya mazoezi mepesi ya kupumua wasafi. Zaidi ya hayo, kuvuna mazao niliyoya panda unipa kurithika na kunifanya niiskie kujitegemea. Kwa jumla kulima bustani, shughuli ninayoipenda. Kwa sababu uniletea amani, furaha na uhusiano mzuri wa asili.

Niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza. Ujuzi ninaopenda sana kujifunza ni lugha ya kigeni, hasa kiingereza na kifaranza. Kujua lugha hizi kunisaidia kuwasiliana na watu zaidi, kufungua milango ya fursa na kielimu na kazi. Na pia kupanua ufahamu wa utamaduni tofauti zaidi ya hayo. Kujifunza luga hunifundisha uvumilivu, mbinu za kufikiri kwa kina na ubunifu katika maneno. Pia ningependa kujifunza ufundi wa teknolojia kama programu za kompyuta na uchambuzi wa data ili kuongeza ufanisi kazini na kujua kutumia zana za kisasa vizuri. Kwa kifupi ujuzi unanifurahia kujifunza ni ule unaongeza maarifa, ubunifu na uwezo wa kuwasiliana na wengine kwa ufanisi.

Ningependa kujifunza nini kipya. Ningependa kujifunza ubunifu wa sanaa ya mchoro ya kidijitali. Kujifunza ili kunisaidia kuleza mawazo yangu kwa njia ya kuona, kuonyesha hisia na kuunda kazi za kipekee. Pia ningependa kujifunza ufundi wa kuunda programu ya kompyuta ili kuelewa jinsi teknolojia inavyofanya kazi na kuunda solution like sasa. Zaidi ya hayo ningependa kujifunza pia kupika vyakula vya kitaifa ili kuongeza ujuzi wa mapishi na kufurahia ladha. Tofauti kutoka tamaduni mbali mbali kwa kifupi napenda kujifunza mambo mapya na yayoongeza ubunifu. Ujuzi wa teknolojia na uwezo wa kufurahia maisha kwa njia mbali mbali ni jambo inalonifanya nisikie wenye nguvu na mchangamfu.

Umewai kusafiri wapi mahali pazuri, ningebelelea zaidi kusafiri mikawani ya maeneo ya asili ya yenyemara manthari nzuri. Kwa mfano nimesafiri kwenye bunga la wanyama na milima ambako mazingira alisi ni mazuri na utulivu ni mkubwa. Nafraio kuona manthari ya maziwa milima na miti mikubwa jambo linalonilipa amani na mweo na nafasi ya kupumzika pia. Nimesafiri kwenye mji wenye historia ya tamaduni za kipekee ambapo nilijifunza kuhusu mila, chakula na maisha ya wenyeji. Kusafiri kunanisaidia kupumzika kutoka kwa kazi, shughuli za kila siku, kunipanua mitazamo ya kimaisha na kunikumbusha thamani ya uhusiano na asili ya watu. Mahali pazuri niliposafiri hubakia kumbukumbu nzuri na furaha moyoni mwangu.

Unashughulikia wateja vipi? Naposhughulikia wateja huwa makini kuhakikisha unapata huduma bora na heshima yenye ufanisi. Kwanza husikiliza kwa makini mahitaji yao na malalaliko yao ya kuelewa tatizo yao bila usahihi. Kisha hutoa maelezo wazi la suluhisho zinazowafaa, huku nikihakikisha mawasilioni ni ya heshima na yenye utulivu. Pia hujaribu kuwa mwenye subira na musaada hasa pale wateja wanapokuwa na wasiwasi au wakiuliza maswali magumu. Mara nyingine hukagua mara mbili. Ili kuhakikisha kwamba tatizo limekwisha kutatuliwa na wateja wameridhika. Kwa ujumla njia yangu ya kushughulikia wateja ni kuwa kwa uangalifu na kwa heshima na kuhakikisha wanapata huduma bora ya kuridhika.

Unaoga mara ngapi kwa siku. Mimi uoga mara moja kwa siku. Kawaida asubui au jioni kulingana ratipa yangu. Kuoga kunanisaidia kuisi safi mtulivu na kuwa nguvu kwa siku nzima. Pia unichangia afya nzuri ya ngozi na mwili na kunifanya nijisikie vizuri kisia za mwili. Wakati mwingine ninapohisi joto haukufanya shuguli za kumwili. Kuwoga zaidi ili kujiondoa jasho na uchovu kwa kifupi kuwoga ni sehemu muimu ya kimaisha yangu ya kila siku unisidia kudomisha usafi afya na isia za kifaraja.

Uzoefu gani wa kazi umekufundisha zaidi? Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni kushughulikia wateja na kufanya kazi kwa timu. Kupitia uzoefu huu nimejifunza umuhimu wa mawasiliano bora, kusikiliza na kwa makini, kuna kuelewa mahitaji ya wageni, wengine. Pia nimejifunza jinsi ya kushughulikia changamoto na utulivu ya kutafuta suluhisho badala ya pale tatizo linapotokea. Uzoefu wa kazi pia unanifundisha umuhimu wa nidhamu kupanga muda na kushirikiana na wengine kwa ushirikiano mzuri. Zaidi yao nimejifunza kuwa mafanikio kwa kazi ni yanahitaji uvumilivu pili na kujifunza kutokana na makosa. Kwa kifupu uzoefu huu umenifundisha uwezo wa kushughulikia changamoto kuimarishi ujuzi na kufanya kazi kwa ufanisi na wezangu.

Umewai kusafiri kwa dege, dio nimewai kusafiri kwa dege, safari ya dege ilinipa fulsa ya kuona mandhari kutoka haangani. Jambo ambalo nila kukipeke na lenye musimiko. Nilifurai arakasa ya safari uraisi ya kusafiri na ubali mrefu na kupata nafasi ya kupumzika na kufurai burudani kwenye dege safari ya dege pia ilinifondisha mpangilio mzuri wa nithamu kama kufika kwa wakati kuzingatia taratibu za usalama na kupanga mezigo vizuri. Zaidi yao inisaidia kuelea tafaoti za kimataifa na kuzefu mpia wa kitamaduni na kwa jmula kusafiri kwa dege ni uzuehu wa kipekee na kufraisha na unaonisa uzuri wa dunia na mtazamo wa juu.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kila siku. Taratibu wangu wa kila siku ni mchango wa kupangilia kwa kazi mzigo na kushughulikia kibinafsi. Kila asubuhi huanza kwa kuamka mapema kuoga na kisha kukula kiamshakinywa. Baada yake huanza shughuli za kazi au kimasomo huku nikipanga muda wa kusoma kufanya kazi na kushughulika na majukumu ya kila siku. Katikati ya siku huwa na mapumziko madogo nikiwa na chakula cha mchana au kinywaji cha kutia nguvu. Baada ya mchana huendelea na mashughuli ya kazi mafunzo na shughuli ya burudani. Jioni huwa na muda wa kupumzika kusoma kuandika na kuzungumza na familia na marafiki. Kabla ya kulala na kujiandaa kwa siku inaofuata taratibu umenisaidia kuwa na nidhamu, utulivu na ufanisi wa kila siku.

Unashugulikia uthaifu wako vipi kazini, nnapo shugulikia uthaifu wangu kazini uwa na kwe na uwa na kweli na mwenye ufaamu, kuhusu maeneo nayoitaji kuboresha, kwanza unitambua uthaifu uo kwa umakini kama vile kushindwa kupanga muda vizuri au kutojua mbaadhi ya teknolojia vizuri. Kisha ufanyi mpango ya kuboresha kupitia mafunzo ya kushiriyani na waezangu na maamazwezi vitenda. Pia ujaribu kutumia udhaifu uo kama fursa ya kujifunza bala ya kuogopa na kushiriki na waezangu pale nnapo itajika. Zidi ya hayo ufuatilia maendeo yangu hili kuona kama nimeboresha utendaji wangu kwa kifupi ninashungulikia udhaifu wangu kwa kweli kujifunza na kubadilisha changamoto kwa fursa wa ukuwaji kazini.

Unapenda nini kuhusu shirika lako. Ninapenda mambo mengi kuhusu shirika langu. Asa mazigira mazuri ya kazi na ushirikiano kati ya wafanyikazi. Shirika langu linathamini kazi ya pamoja, heshima na mawasiliano ya jamu wazi. Jamno linalonifanya nijisikie sehemu muimu ya timu. Pia napenda kwamba shirika linaounga mkono kujifunza na maendereo ya wafanyikazi. Kwa kutoa mafunzo ya fulsa, ya kukuza ujuzi, nao uwongozi, ni mzuri unawapoendelea, kunipa motisha na kufanya kazi kwa bidii. Zaidi ya hao napenda maadili ya kushiriki na malengo yake ambao yanaendana na maoni yangu binafsi. Kwa jumula shirika langu hunipa mazingira salama yenye msaada na yanayojifanya nikuwe kitaalamu na kibinafsi.

Mazingira gani ya kazi unapendelea? Napendelea mazingira ya kazi ambao ni heshima yenye ushirikiano na wenye utulivu. Mazingira kama haya hunifanya nijisikie huru kushiriki mawazo, kuuliza maswali na kujifunza bila hofu ya kukosolewa. Pia napendelea pale ambapo mawasiliano ni wazi kila mfanyikazi anathaminiwa kwa jitihada zake. Zaidi ninapenda mazingira yenye mpangilio mazuri ya rasilimali za kutosha na fursa ya kujifunza. Hali kama hii hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii kuongeza ufanisi na kujenga uhusiano mzuri na wenzangu. Fupi napendelea mazingira ya kazi ambao yanachangia ukuaji wa kitaaluma, furaha kazini na ufanisi wa kila siku.

Niambie kuhusu timu yako unayoipenda ya mpira wa mguu. Timu ya mpira wa mguu ninayoipenda sana ni FC Barcelona naipenda kwa sababu ya mtindo wao wakucheza unaosisitiza umiliki wa mpira. Pasi fupi unaushiriki wa timu. Barcelona univutia kwa historia ya ke kubwa nithamu ya wachezaji na kuamini kukuza kipaji cha vijana kupitia akademi yao. Pia napenda falsafa vyao ya kucheza soka la kufutia na la akili singuvu pekee kuangalia mechi zao hunipa furaha na msimuko. Asa wanapocheza kwa umoja wana ubunifu. Kwa jumla barcelona ni timu ninayoipenda kwa sababu inanifundisha dhamani ya kazi ya pamoja. Umulifu na kucheza kwa kujiamini.

Unafanya mazoezi asubui au jioni. Mimi ufanya mazoezi asubui kwa sababu ni wakati wa kupata nguvu na kuanza siku ni kiwa macho na mwenye moyo wa kufanya kazi. Mazoezi ya asubui unisaidia kuamka vizuri, kuongeza nishati ya mwili na akili na kuboresha muheko wa kusipuzima. Wakati mwingine nafanya mazoezi jioni ikiwa nimekuwa yenye shughuli nyingi ili kupu mzika, kuondoa msongo wa mawazo na kukuwa na usingizi bora. Kwa kifupi mazoezi nisehemu muhimu ya kutaratibu wangu iwe asubui au jioni. Kwani unisaidia kuwa mzima, mwenye afya na mwenye mtazamo mzuri wa kila siku.

Je, unavaa miwani, ndiyo naweza kuvaa miwani pale ninapoitajika. Ninavaa miwani kikawaide pale ninapoitajika kusoma kutumia komputa na muda murefu au kulinda macho kutokana na jua miwani hunisaidia kulinda hafya ya macho kuongeza uraisi wa kuona na kufanya kazi kwa shughli za kila siku huwa raisi zaidi. Zaidi ya hayo pia ninaweza kuvaa miwani ya rangi au mtindo mara nyingine kwa ajili ya maonekano, mzuri au burudani. Kwa kifupi miwani ni sehemu muimu wa ya maisha yangu ya kila siku inasaidia kule macho kufanya kazi kwa uraisi na kuangalia vizuri kwa wakati.

Unapendelea shati au tishati napendelea shati kwa sababu hunipa mwonekano wa kitaalamu wa heshima. Shati ni rahisi kuoanisha na suti. Suruali na koti ya hufanya kujisikia nadhifu na mpangilio mzuri kazini kwenye hafla rasmi. Zaidi ya hao shati inawaza kufaa rangi mbalimbali na mtindo tofauti. Jambo linalonipa uhuru wa kujieleza kupitia mavazi hata hivyo wakati wa burudani au hali ya kawaida naweza kukupa t-shati au rahisi unao faraja. Kwa kifupi napendelea shati kwa sababu la heshima la kitaalumu na nawafanya nijisikie nadhifu mwenye mtindo mzuri.

Unapenda rangi gani kwa ukuta wa chumba? Napendalea rangi nyeupe na ya kijivu kwa ukuta wa chumba. Rangi hizi hutoa hisia za utulivu, usafi na nafasi kubwa. Jambo linalofanya chumba kiwe kitulivu na kupumzika. Zaidi ya hayo, rangi nyepesi ni rahisi kuunganisha na mapambo sahani ya rangi zingine za ndani. Wakati mwingine napenda pia kutumia buluu na rangi ya machozi au kijani cheupe. Mara kama rangi ya pili ni kuongeza mwonekano, utulivu asili kwa ndani ya chumba. Kwa kifupi napenda rangi za ukuta ambazo zinafanya ujisikie utulivu, tulivu na zenye mazingira mazuri ya kupumzika.

Tunda lako la kupendeza ni lipi, tunda langu la kupendeza ni ndizi napenda ndizi kwa sababu ni rahisi kuliwa. Aina shuguli nyingi za maandalizi na unipa nguvu haraka. Tia ndizi ni tamu kidogo na enye afya. Ikinisidia mwili wa kuruutupisho kama potosyamu na vitamini huwa ni chaguo bora wakati wakiamshwa kunywa bada ya mazoezi au kama kutafunwa cha haraka ndizi pia uburudisha na kunifaya njisikie vizuri kiisi na mwili. Kifupi ndizi nitunda inavyopendezwa sana kwa sababu ni raha lenye afia na inaonipa nguvu kwa furaha mara zote.

Unafanya nini wakati wa mapamuziko ya mchana. Wakati wa mapamuziko ya mchana huwa nafanya mambo ambayo unisaidia kupumuzika na kupata nguvu za kuendeleza na kazi. Mara nyingi hula chakula cha mchana nikijua nitakuwa na nishati ya kutosha kwa sehemu ya pili ya siku. Baada ya hapo mara nyingine kupumuzika kidogo au kufurahia kinywaji kama chai au kahawa. Wakati mwingine utumia muda kidogo kusoma kuangalia taarifa na kuzungumuza na marafiki na wenzangu. Hii usaidia kuondoa msongo wa mawazo kupumzika na kurudisha nguvu mwilini. Kwa kifupi mapumziko ya mchana ni wakati muhimu wa kupumzika kupata nishati na kuendelea na siku kwa ufanisi.

Je unapenda kuangalia nyota. Ndio, napenda kuangalia nyota. Kuangalia nyota hunipa utulivu wa akili na mshangao kwa sababu hunikumbusha ukubwa wa ulimwengu na nafasi yangu ndogo ndani yake. Ninapoangalia huhisi amani na kutafakari ya kina. Hasa usiku utulivu na anga ilikuwa wazi. Pia hunipa fursa ya kufikiria kuota ndoto na kuacha mawazo ya kila siku kwa muda. Kuangalia nyota hunifanya kujisikia karibu na asili ya kunipa matumaini. Kwa ujumula ni shughuli ninayoipenda kwa sababu huniletea utulivu, msukumo na ufuraha wa kipekee.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa jioni. Utaratibu wangu wa jioni huanza baada ya kazi, kumaliza shughuli za siku. Kwanza huchukua muda mfupi kupumzika na kuondoa uchovu. Mara nyingi huwa kuoga au kukaa kimya. Kisha kula chakula cha jioni nikiwa peke yangu na familia. Baada ya hapo hutumia muda kusoma, kuangalia televisheni na kuzungumza na marafiki. Wakati mwingine hujitayarisha kwa siku inayofuata na kupanga ratiba ya kuandaa vitu muhimu. Kabla kulala, hujitaji kupumzisha akili kwa kusikiliza muziki laini na kufanya tafakari fupi. Taratibu hunisaidia kutulia, kujiandaa kwa usingizi mzuri na kuhitimisha siku kwa amani.